Msafara wa magari ndio ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenyekiti barua. Nimwambie nita chelewa. Njia hii ni ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja je, una njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. Ntaepuka msongamano kesho ntajaribu kwa hio njia leo naendea radio nisikize mziki ili niwe na subira hali hii ni ya kila mziki lakini jifunze kustahimili.